Mpira wa besiboli una nyakati nyingi za kusisimua, lakini kuna wakati mmoja umekua besiboli ambao ninakumbuka vizuri sana. Ilikuwa ni katika mchezo muhimu ambapo timu mbili zilikua zinashindana vikali. Kila upande ukiwa na mashabiki wengi waliokuwa na matumaini makubwa. Mchezo ulikuwa umefika dakika za mwisho alama zikiwa karibu sana. Na kila mpigo wa mpira ulionekana kama unaamua hatima ya mchezo mzima. Wakati mkuu zaidi ulitokea ni pale mchezaji alipiga mpira kwa nguvu kubwa na kufanya home run ya kushangaza. Mpira uliruka juu sana hadi nje ya uwanja na mara moja uwanja mzima uliepuka na kwa shangwe. Mashabiki waliinuka kwa pamoja wakipiga kelele kushangilia kwa furaha isio elezeka. Ilikuwa ni tukio ambalo halingetegemewa hasa kwa sababu mchezaji huyo hakuwa akifanya vizuri sana hapo awali. Nilihisi furaha mshangao na msisimuko kwa wakati mmoja. Moyo wangu ulipiga kwa kasi nikajikuta nikitabasamu bila hata kujitambua. Ilikuwa ni hisia ya kuona juhudi na subira zikizaa matunda kwa sekunde chache tu. Kila ninapo fikiri kuhusu wakati huo, nahisi msisimuko na heshima kubwa kwa mchezo wa besiboli. Nakumbuka pia kitu cha ajabu kilicho tokea, mpira uliporushwa ulionekana kama unasimama angani kwa sekunde chache kabla ya kutua nje ya uwanja, kana kwamba muda ulikuwa umesimama. Huo ulikuwa wakati mkuu wa besiboli ambao unanifanya nithamini michezo kwa sababu inaonyesha jinsi sekunde moja inaweza kubadilisha historia ya mchezo na kuwacha kumbukumbu ya kudumu mioyoni mwa watu.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwanjia ya wazi na yenyehetsima. Kwanza kabisa, napenda kusikiliza mawazo yao kabla sijatoa yangu kwa sababu na ameni kila mtu anakitu chamaana cha kuchangia. Ninapo zungumza nao, natumia luga rahisi na ya kueleweka ili kuepuka mchanganyiko au hisia za kutarauliwa. Ninajitahidi kuwa mtu wa kueleweka na anayepatikana kiraisi. I wapo kuna changamoto kazini, ninapendelea kuizungumzia mapema badala ya kuyacha ikue. Hili hunisaidia kujenga waminifu na wafanyi kazi hili iendele vizuri. Pia ninapo kosea huwa tayari kukubali ukosa na kujifunza kutokana na wenzangu. Katika kazi za pamoja, ninashirikiana kwa kutowa msaade pale inapo hitajika atakama kazi siyo yangu moja kwa moja. Nina heshimu muda wa wengine kwa kufuata makubaliano na ratiba tulizo ziweka. Mawasiliano yangu kazini yanajengwa juu ya heshima usikivu na uwazi mambo ambaye husaidia kudumisha mahusiano mazuri na kufanya kazi kufanyika kwa utulivu na maelewano.

Wakati ninapo hisi wasiwasi, kwanza najitahidi kutulia na kujitambua. Nachukua muda kidogo kupumzika pole pole ili kupanguza msongamano wa mawazo. Kupumua kwa kina unisaidia kurudisha utulivu wa akili na kufanya nione mambo kwa wazi zaidi. Baada ya hapo, hujitenga kidogo na kile kinacho sababisha wasiwasi. Iwapo inawezekana. Naweza kuchukua matembezi mafupi kunywa maji au kukaa kimya kwa dakika chache ili akili ipate nafasi ya kupomzika. Wakati mwingine, kuandika mawazo yangu hunisaidia kuyaweka sawa na kuponguza mzigo niliokuwa nao moyoni. Pia napenda kuzungumza na mtu ninae muamini kama rafiki au mwanafamilia. Kwa sababu kushirikiana hisia husaidia kupunguza uzito wawasiwasi. Kujua kuwa siko peke yangu hunipa faraja kubwa. Mwisho ninajikumbusha kuwa wasiwasi ni hali ya kawaida katika maisha na kwamba changamoto nyingi hupita. Kwa kufanya hivyo naweza kuendelea na shuguli zangu nikiwa na mtazamo wa utulivu na matumaini.

Ninapendelea kuvaa soruali au sketi kulingana na shugli ninazo zifanya. Kwangu, si suwala la kuchagua moja na kuwacha nyingine. Bali, ni kuwelewa mazingira na mahitaji ya siku husika. Kuna shugli fulani ambazo zinahitaji kuvaa sketi, hasaa pale ambapo inahitajika kuzingatia taratibu, heshima au muonekano rasmi. Katika hali kama hizo, siketi hunifanya nijisikie nipo sawa na mazingira yanayo nizunguka. Kwa upande mwingine, kuna shugli zinazo hitaji surwali. Hasaa zile zinazo husisha kazi nyingi za mwili, matembezi au shugli zinazo hitaji uhuru zaidi wa kukua usogia. Surwali hunipa faraja, ulinzi na uhakika kwa kufanya kazi bila kukuwazo chochote. Hii ni muhimu sana ili niweze kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi. Kwa hivyo, mavazi kwangu ni suala la matumizi na mazingira. Si mapendekezo ya upande mmoja. Kuvaa kulingana na shugli kuna nisaidia kuwa huru, kujiamini na kuheshimu mahali au kazi niliobo. Musho wa siku ninacho thamini zaidi ni Faraja, Heshima na uwezo wa kufanya kile kinacho ni husu bila usumbufu.

Neno siri ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku, hasa katika matumizi ya teknolojia. Inasaidia kulinda taarifa binafsi, akaunti za kazi na mambo muhimu ya siopaswa kufikiwa na mtu yoyote bila ruhusa. Kwa sababu hiyo ni lazima mtu awe makini sana na jinsi anavyo hifadhi au kutumia nenosiri lake. Mimi binafsi naweka nenosiri kwa njia salama. Ninaweza kulieka kwenye klaudi ili kuhakikisha halipotei hata kifa kikiharibika. Pia ninaweza kuliendika pahali salama ambapo ni mimi peke yangu ninajua. Hili hunisaidia kukui kumbuka bila kulihatarisha kwa watu wengine. Zaidi ya hilo, ninaepuka kushirikisha neno langu la siri na mtu yeyote. Hii ni kwa sababu neno siri ni siri binafsi na kulitoa kwa mtu mwingine kunaweza kusababisha matatizo kama kupotea taarifa au kuingiliwa na kwa akaunti. Pia ni vizuri kubadilisha neno siri mara kwa mara ili kuongeza usalama. Kwa ujumla, kuhifadhi neno siri kwa uangalifu ni jambo la lazima. Hutusaidia kuwa salama, kutunza faraga yetu na kutumia teknolojia kwa amani na bila hofu.

Jukumu ninalolipenda kazi ni lile linalo nipa nafasi ya kuwajibika na kusaidia wengine. Napenda kazi ambayo inanifanya ni husike moja kwa moja katika kutatua matatizo na kuhakikisha majukumu yanakamilika ipasavyo. Jukumu la aina hii hunifanya nijisikie nina mchango wa kweli katika kazi ninayoifanya. Napenda pia jukumu linalo hitaji umakini na mpangilio mzuri. Lina nisaidia kutumia ujuzi wangu wa kupanga kazi, kufuata ratiba na kuhakikisha kila kitu kinaenda kama kilivyo pangwa. Ninapokuwa na jukumu hilo, ninajifunza kuwa na nidhamu subira na kuwajibika zaidi. Zaidi ya hayo, jukumu ninalo lipenda, ni lile linalo ruhusu kushirikiana na wengine. Kupitia ufirikiano, ninaweza kubadilishana mawazo, kujifunza kutoka kwa wenzangu na kuboresha njia ya kufanya kazi. Hili hunifanya nijisikie sehemu ya timu na hunipa hamasa ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Jukumu ninalolipenda zaidi kazini, ni lile linalonipa maana kunijenga na kunifanya nijivunie kazi ninayoifanya.

Sipendi kula nje ya nyumbani. Kila mara napendelea kula chakula changu kiwe cha nyumbani. Kwa sababu, napata uhakika wa usafi, ladha na jinsi chakula kinavyopikwa. Nyumbani, kila kitu kinakuwa kama nilivyokipanga. Kutoka kwenye viungo hadi kwenye namna chakula kinavyopikwa. Kula nyumbani kunaniwezesha kuwa na muda mzuri na familia. Tunaweza kukaa pamoja, kuzungumza na kushiriki hadithi za kila siku tukifurahia chakula. Hii ni furaha ambayo siwezi kuipata pale nimeenda kula nje. Nyumbani ni rahisi kuthibiti lishe na kuhakikisha chakula ni bora na kinachofaa afya. Sipendi kula nje kwa sababu mara nyingi hakuna uhakika wa usafi au ladha halisi. Na mara nyingine chakula hakipikwi jinsi ninavyopendelea. Kwa ufupi, nyumbani ndilo penye furaha, usalama na ladha nzuri. Ndiyo sababu sipendi kula nje ya nyumbani.

Michezo ya video ni aina ya burudani inayotumia kompyuta au kifaa cha kielektroniki ambapo mtu anashiriki kwa kuthibiti wahusika au hali fulani ya mchezo. Kuna michezo ya aina mingi, baadhi ni ya kushindana kama mpira wa miguu au racing na nyingine ya hadithi au changamoto zinazohitaji akili na ubunifu. Michezo hii huchezwa kwa kutumia kiziezo cha kuthibiti kwenye kifaa, kama keyboard, joystick au screen ya kugusa. Kwa michezo ya mtandao, unaweza kushiriki na wachezaji wengine kutoka sehemu tofauti tofauti za dunia, kubadilishana mbinu, kusaidiana au kushirikiana kufanikisha malengo ya mchezo. Kwa upande wangu, ninafurahia mchezo wa video si kwa sababu ya ushindani tuu, bali pia kwa sababu hunisaidia kupumzika, kuondoa mzongo wa mawazo na kuimarisha akili. Ninaposhiriki huhisi furaha na mshikamano, hasaa pale ninaposhirikiana na wenzangu au kushindana kwa heshima. Michezo ya video ni njia nzuri ya burudani, mafunzo na kushirikiana nawengine, ambayo huleta raha na furaha kwa mtu anayeicheza kwa uwajibikaji.

Zawadi hupeanwa kwa hafla mbali mbali, kama siku ya kuzaliwa, siku kuu mafanikio au tukio maalum. Kwa kawaida, zawadi huletwa kama ishara ya furaha, shukrani au upendo kwa mtu. Wakati wa kupokea zawadi ni wa furaha sana. Kwa sababu, unapojua mtu amekufikiria na kujaribu kukufanya ufurahie unahisi dhamani na furaha. Mimi binafsi nimewahi kupokea zawadi mara mingi ni za aina mbali mbali. Zawadi hiyo inaweza kuwa kitabu, nguo au kitu cha kibinafsi kilicho kusudiwa kuniridhisha. Nimefurahia kila moja lakini zawadi ninayoikumbuka zaidi ni zawadi ya kitabu nilicho penda sana. Ambapo ilionyesha mtu alijua ladha yangu na jambo nililipenda sana. Ilinifanya nijisikie furaha kubwa na kudhaminiwa. Zawadi nzuri zaidi ni ile ambayo hutoka moyoni na inafaa kile unachokipenda. Sio ukubwa au gharama yake bali jinsi ilivyo fikishwa na hisia zilizo wekwa ndani yake. Zawadi kama hiyo hunifanya nithamini mtu alieituma na kukumbuka tukio hilo kwa muda mrefu.

Ninapenda chakula chenye ladha yake ya kawaida bila kuongezewa viungo vingi. Kwa mfano, napenda chakula kilicho andaliwa bila kuongeza mafuta mengi, viungo vya tomantiki kama royco au viongezi ladha ya vya kisasa. Hii ni kwa sababu napenda kuchunguza ladha halisi ya chakula. Kuiona kama ilivyotoka asili yake. Bila mchanganyiko wa ladha nyingi, unaoweza kuificha. Mara nyingi ninapo pika au kula chakula cha aina hii huhisi furaha na kuridhika. Kwa sababu kila kiungo kinaonyesha asili yake na ladha yake inajitokeza kwa usahihi. Napenda pia kupika chakula kwa njia ambayo hunipa nafasi ya kubadilisha ladha kidogo kwa kutumia mbinu zangu badala ya viungo vya kitomantiki. Kwa kweli chakula chenye ladha ya kawaida huniwezesha kufurahia kila kitu kwa uwazi. Kujua ni nini kinacho nipa raha na kuhifadhi ladha halisi ya chakula. Hii ndio sababu napendelea chakula kilicho na ladha yake ya asili.

Ninapo anza mradi mpya wa kazi, kwanza huanza na kupanga hatua kwa hatua. Nafanya orodha ya mambo yanayohitajika kufanyika. Kuanzia mambo madogo hadi makubwa. Ili kuhakikisha mradi unakwenda kwa mpangilio. Hili linasaidia kuepuka mchanganyiko na kufanya kila kitu kifanyike kwa usahihi. Baada ya kupanga naunda ratiba ya kazi, ili kila jambo lifanyike kwa wakati unaofaa. Hili pia husaidia kujua ni hatua gani ya kwanza na ni ipi ya pili na ni ipi inayofuatia. Wakati mwingine hujadili mpango huo na wenzangu wakuu wa miradi. Hili kuhakikisha kila kitu wanaelewa jukumu lake na mradi unakamilika kwa usahihi. Ninaposhirikiana na wengine huanza kueleza malengo na matarajio ya miradi na kuhakikisha kila mmoja anajua jinsi anavyo husika. Hili husaidia kuondoa mchanganyiko na kuhakikisha kila hatua inakamilika kwa wakati. Kwa ufupi, kuanza mradi mpya ni mchakato wa kupanga, kushirikiana na kuanza hatua kwa hatua. Huku ukihakikisha kila jambo linakwenda kwa usahihi na kwa mpangilio.

Ninapenda kuimba. Ingawa sauti yangu hainiruhusu kuimba kwa njia nzuri. Sote tunajua kuwa kuimba kunahitaji kipaji cha sauti nyororo. Na mimi sina kipaji, hicho kikamilifu. Hata hivyo, hainizuii kufurahia muziki na kushiriki katika kuimba kadri niwezavyo. Zaidi ya hapo, ninapenda sana kusikiliza muziki. Muziki hunipa furaha utulivu na wakati mwingine hunifundisha kumbukumbu mzuri. Mara nyingi nikiimba pamoja na kucheza kidogo huhisi furaha kubwa na hisia za kuwa huru. Kuimba kwangu si swala la kuwa mtaaluma. Bali ni njia ya kujifurahisha, kuonyesha hisia na kujiburudisha. Hii ni kwa sababu napenda kuimba na kusikiliza muziki kila mara ninapopata nafasi.

Ninanunua vitu kutumia simu yangu. Njia hii hunisaidia sana kwa sababu inaokoa muda, sihitaji kuenda dukani au kusubiri foleni. Badala yake ninaweza kufanya manunuzi kutoka mahali popote hata nyumbani. Zaidi ya hapo, inaniwezesha kuchanganua bidhaa tofauti. Ninaweza kulinganisha aina, ubora na bei na kuchagua ile inayofaa zaidi kulingana na mahitaji yangu. Hili husaidia kuepuka kununua bidhaa zisizofaa au zisokuwa za thamani nzuri. Pia ununuzi wa mtandaoni huniwezesha kusoma maoni ya wateja waliokuwa na bidhaa hiyo awali. Hili linaniwezesha kuelewa uzoefu wao kuona faida na mapungufu na kufanya uamuzi bora zaidi. Kwa njia hii, kila ununuzi hunifanya kuwa makini na kuhakikisha ninapata kile nilichokusudia. Kwa kifupi, kununua vitu kwa kutumia simu ni rahisi ni haraka na kufanya hii kila ununuzi uwe wa uhakika zaidi. Jambo linalonifanya nijisikie raha na kuridhika.

Nimewafuga wanyama wengi. Kama vile ngombe, kondoo, mbuzi, paka, kuku na mbwa. Kila mnyama nimemfuga una faida yake maalum. Ng'ombe hunisaidia kupata maziwa na nyama. Ambayo ni chakula muhimu na pia chanzo cha kipato kikubwa. Kondoo hutoa nyama nzuri na ngozi. Na pia ni rahisi kufuga. Mbuzi ni rahisi kulea na hutoa maziwa yenye ladha na nyama nzuri pia. Paka hunisaidia kuithibiti panya na wadudu wadogo nyumbani. Kuku pia wakiwa wapenzi wa familia. Kuku ni chanzo cha mayai na nyama. Yanayonisaidia nilishe ya kila siku na pia ni biashara ndogo nzuri. Mbwa ni waaminifu na husaidia kulinda nyumba au shamba. Na pia ni rafiki wa familia. Kwa kweli kufuga wanyama hunisaidia kimsingi, kwa lishe, kipato na usalama wa familia. Pia kunanifundisha kuwajibika subira na kujali wanyama kama sehemu ya maisha ya kila siku.

Wasilisho ni njia ya kuwasilisha taarifa, mawazo au taarifa muhimu mbele ya watu wengine. Hii inaweza kuwa katika hali ya kimtindo rasmi kama kwa mfano darasani, kazini au kwenye hafla maalum. Wasilisho hujumuisha neno lugha ya mwili, picha au vifaa vya kuona na kusikia vinavyo saidia kueleza hoja kwa wazi. Mimi nahisi, wasilisho ni jambo muhimu sana, kwa sababu husaidia kuelewa na kushirikisha mawazo wa wengine kwa urahisi. Wakati ninafanya wasilisho huhisi mchanganyiko wa mshangao na msisimuko, kwani ni changamoto ya kueleza hoja kwa ufasaha na kushirikisha wengine hisia au habari. Zaidi ya hapo, wasilisho hunisaidia kujenga ujasiri na uwezo wa kuzungumza mbele ya watu. Pia huniongeza uelewa wangu wakile ninacho kuwa nakizungumzia. Kwani lazima nijiandae vizuri na kupanga hoja kwa njia inayoweza kueleweka. Wasilisho ni njia yenye nguvu ya kuwasiliana, kushirikiana na kueleza mawazo. Na ni jambo ninalo lipenda kujifunza na kuimarisha kwa sababu linanifundisha kuwa wazi makini na mwenye nidhamu ya mawazo.

Napenda kutembea msituni. Kutembea katika msitu, kunanipa hisia ya utulivu na amani. Hewa safi, sauti za ndege na upepo unaopita kati ya miti, hunifanya nijisikie huru na karibu na maumbile. Kutembea msituni, kunasaidia kupunguza mawazo, kuchoka mwili na kupumzika akili. Mara nyingi, wakati natembea, hujitokeza furaha ndogondogo kutoka kuona urembo wa asili. Maua na wanyama wadogo. Hii ni njia nzuri ya kutafakari, kujitambua na kupata nafasi ya kuondoa msongamano wa mawazo wa kila siku. Kutembea msituni si burudani tu. Bali ni njia ya kujipumzisha, kuimarisha afya na kuhisi furaha ya asili. Ni jambo linalonifanya nijisikie nikiwa huru na kuwa na nguvu ya kuendelea na shughuli zangu.

Habari mtandaoni ninausoma kutumia tovuti na app mbali mbali za habari. Mara nyingi ninapenda kutumia vyanzo vinavyojulikana kwa kuaminika kama vile magazeti makuu, vituo vya televisheni au app za habari zinazopatikana kwenye simu. Hili hunisaidia kupata taarifa mpya na za haraka kutoka sehemu mbali mbali duniani bila kushika gazeti au kusubiri matangazo ya televisheni. Zaidi ya hapo, kusoma habari mtandaoni kunanisaidia kuchambua matukio tofauti yanayofanyika dunia nzima. Ninaweza kulinganisha habari kutoka vyanzo vya habari mbali mbali, kuona maoni ya watu na kupata mtazamo mpana wa kile kinachoendelea. Hili hunifanya niwe na uelewa zaidi na kufanya maamuzi bora kulingana na taarifa sahihi. Kusoma habari mtandaoni ni rahisi, haraka na hunipa fursa ya kupata taarifa kwa uwazi na urahisi. Jambo linaloonyesha umuhimu wa teknolojia katika maisha yetu.

Ninatumia njia ya kusafiri kulingana na mahali na muda nilionao. Mara nyingi napendelea kutumia basi au daladala kwa sababu ni rahisi nafika haraka na ni njia inayopatikana kwa urahisi. Wakati mwingine ninapokuwa karibu na mahali pa kuenda ninatembea kwa miguu. Jambo linalonipa nafasi ya kupumzika kidogo na kuona mazingira kwa karibu. Zaidi ya hapo, kutumia njia hizi kunanisaidia kupanga muda wangu vizuri. Najua lini nitaanza safari na lini nitafika, jambo linalonifanya nipange shughuli zangu kwa mpangilio. Pia kutumia njia za umma, kunanisaidia kuona watu mbalimbali na kuunganishwa na jamii. Njia ninazozitumia kusafiria kila siku hufanya maisha yangu kuwa rahisi ya mpangilio na yenye kuridhisha. Kwani ninapata uhuru wa kusafiri kwa urahisi na kwa usalama.

Chumba ninachokipenda zaidi ni nyumbani ni chumba changu cha kulala. Hiki ni chumba ninachokipenda zaidi kwa sababu ni pahali pazuri pa kupumzika na kutulia baada ya siku ndefu. Ladha ya rangi, mpangilio wa samani na usafi wa chumba huchangia kufanya kiwe chenye mvuto na kitulivu. Kinachokifanya chumba hiki kipendeze ni uwiano wa rangi, mwanga wa asili unaoingia kupitia dirishani na utulivu wa mazingira. Vitu vidogo kama viti vya starehe, mapazia mepesi na viti vya kujifanyia kazi ndogo ndogo, vinachangia hali ya furaha na utulivu. Shughuli ninazozifanya pale ni kupumzika, kusoma kitabu, kusikiliza mziki, au hata kufanya tafakari kidogo. Chumba hiki pia hunisaidia kupunguza mawazo yangu ya kuondoa msongo wa mawazo. Ukiwa ndani ya chumba hiki, nina hisi utulivu wa furaha na mahali ambapo ninaweza kuwa mimi mwenyewe nikiwa huru bila kelele au msongo wa nje. Kwa fupi, chumba hiki ni kiini cha raha utulivu na kuanza mpya kila siku kwa nguvu na moyo mzuri.

Mfumo ninao upendelea wa simu ni mfumo ambao unaofaa maitaji yangu. Rahisi kutumia na wenye ufanisi. Kwa mfano napendelea mfumo unaoridhisha ufikaji wa taarifa. Unarahisisha kupakua app na unausalama mzuri wa taalifa binafsi. Mfumo mzuri pia hunisaidia kusimamia simu kwa urahisi kutoka kupiga simu kutuma ujumbe hadi kusoma barua pepe au kutumia mtandao wa kijamii. Zaidi ya hapo, ninapendelea mfumo unao unganisha vifaa vyangu vyote kwa urahisi. Kwa mfano, ikiwa nina kompyuta au tablet, mfumo mzuri unarahisisha kushiriki faili, picha na taarifa bila usumbufu. Hile hunisaidia kufanya kazi burudani na mwasiliano kuwa rahisi zaidi. Ninapendelea mfumo wa simu unaorahisisha maisha yangu ya kila siku. Unaowanesa jinsi teknolojia inaweza kutusaidia kufanya kila kitu kwa haraka. Salama na kwa urahisi.

Ninatumia video kwa mawasiliano. Teknolojia ya video hunisaidia kuwasiliana na watu mbalimbali kwa urahisi bila haja ya kuwa pamoja uso kwa uso. Kwa mfano, ninaweza kushiriki taarifa, kujifunza au kufanya mikutano ya kazi kwa kutumia video. Jambo linalonirahisishia mawasiliano na kuokoa muda. Video huniwezesha kuona hisia na lugha ya mwili ya watu wakati tunazungumza. Jambo ambalo linaongeza uelewa na kile tunachokisema. Hili ni muhimu sana katika kazi familia au shule, kwani husaidia kuondoa mchanganyiko na kufanya mazungumzo yawe ya wazi zaidi. Kwa kweli, kutumia video kwa mawasiliano, kunasaidia kuwa karibu na watu hata kama wako mbali, kunarahisisha mazungumzo na kunafanya nijisikie kuwa sehemu ya tukio linaloendelea. Ni njia rahisi na haraka na yenye maana ya kushirikiana na wengine.

Ninapenda kujaribu vyakula vipia. Kuonja chakula kisicho julikana kinanipa furaha na msisimiko kwa sababu kila kipande ni changamoto na nafasi ya kugundua latha mpia. Ninapenda kuona jinsi viungo tofauti vina vio kutana na kuunda latha za kipeke ambazo sijai kuonja kabla. Zaidi ya hapo, kujaribu vyakula vipia kuna nisaidia kujifunza kuhusu tamaduni tofauti na mila za chakula. Kila chakula kipia ni nacho kionja, kinanipa historia kidogo na mahali kinapo tokea. Jinsi kilivo andaliwa na mbinu ya kipeke ya kupika. Hili ufanya chakula hukua si kitamu tuu, bali pia kimoja cha elimu na kugundua mambo mapia. Kujarubu vyakula vipia ni burudani elimu na furaha kwa wakati mmoja. Hii ni njia nzuri ya kupanua latha, kuelewa tamaduni tofauti na kufurahia maisha kwa jia ndogondogo zinazo burudisha.

Mimi ninapendelea kuchanganya kati ya kusimamia na kusimamiwa kulingana na hali. Napenda kusimamia pale ninapokuwa na ujuzi au uzoefu unaonifanya niweze kuelekeza wengine na kuhakikisha kazi inakamilika kwa usahihi. Kusimamia kunanisaidia kujifunza uongozi, kupanga hatua na kushirikiana na wengine kwa mpangilio mzuri. Kwa upande mwengine, ninapenda kusimamiwa wakati mwingine, hasa pale ninapohitaji kuzingatia maelekezo maalum au kujifunza mambo mapya. Kusimamiwa, kunanisaidia kuelezewa vizuri kazi, kuona mifano bora na kufanya mambo na kunifanya niwe makini zaidi. Ninapenda mchanganyiko wa kusimama, kusimamia na kusimamiwa, kwa sababu kila upande, unanikazia na kunijenga. Kusimamia kunanifundisha uwajibikaji na uongozi na kusimamiwa kunanifundisha usikilivu na kujifunza kutoka kwa wengine. Hili hufanya kazi iwe rahisi na yenye matokeo bora.

Mara nyingi asubuhi, mimi hupendelea kula vyakula vya asili. Kwa mfano, napenda kula viazi vitamu, nduma, matoke, na kuzindikisha na maziwa yaliyoganda. Vyakula hivi, vinanipa nguvu, afya, na kufanya asubuhi yangu iwe nzuri zaidi. Ninapenda vyakula vya asili kwa sababu vina ladhaa ya kawaida na vina virutubisho vya asili na hunipa furaha pale ninapokila. Pia chakula cha asili husaidia mwili wangu kuwa na nguvu za kufanya kazi au msomo wa ufanisi. Zaidi ya hapo, asubuhi ni wakati mzuri wa kuanza siku kwa afya, kila kipande cha chakula ninachokila. Huniwezesha kujenga mwili na akili kwa pamoja. Kwa kweli, kula vyakula vya asili asubuhi ni njia bora ya kuanza siku kwa furaha, nguvu na afya nzuri.

Mimi hutumia wifi mara nyingi. Kutumia wifi kunanisaidia kuunganisha vifaa vyangu kwenye mtandao kwa haraka na kwa urahisi bila kutumia data ya simu. Hii ni rahisi hasa pale ninapohitaji kujivinjari mtandaoni kusoma habari kufanya kazi au kushirikiana na wengine mtandaoni. Wifi huniwezesha kupata intaneti kwa kasi na bila mshono. Jambo ambalo ni muhimu pale ninapofanya kazi au kutazama maudhui ya video. Hii pia inarahisisha kushiriki faili, kutumia barua pepe na kutumia programu mbalimbali kwa ufanisi zaidi. Kutumia wifi kunanisaidia kuokoa data ya simu, kufanya kazi kwa haraka na kunifanya niwe huru kutumia mtandao kwa muda mrefu bila hofu ya gharama kubwa. Ni njia rahisi na ya ufanisi ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku.

Ili kudumisha afia nzuri, mimi hufanya mambo kadha kila siku kwa umakini. Kwanza, ninahakikisha lishe yangu ni bora na yenye virutubisho. Ninapendelea kula vya kula vyasili kama vile vyazi vitamu, tamu, matoke, mboga za kienyeji na maziwa yalioganda. Viakula hivi, hunisaidia mwili wangu kupata nguvu kuimarisha kinga na kueka akili katika hali nzuri ya kuzingatia mambo ya kila siku. Pili, ninafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Hili linaweza kuwa kutembea kuendesha baiskili au kufanya mazoezi mepesi nyumbani. Mazoezi hunisaidia kuimarisha misuli kuendesha damu vizuri na pia kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Na kwa kuwa mwili unayo manufaa kwa musukumo wa kimwili, ninafanya mazowezi haya ili niongeze stamina na kuendelea kuwa na nguvu za mwili na akili. Zaidi ya hayo napumzika vizuri na kulala kwa muda wa kutosha usiku. Usingizi unasaidia mwili kurudisha nguvu zilizo tumika, kueka akili kwenye utulivu na kurahisisha ufahamu wa kila siku. Hii ni muhimu sana kwa sababu bila usingizi mzuri, mwili hawezi kufanya kazi kwa ufanisi na akili hushindua kutatua matatizo vizuri. Huduma ya usafi pia na kunyo maji safi ya nisehemu muhimu ya kudumisha afya. Kila siku na hakikisha mikono yangu iko safi vyakula vinatibiwa vizuri na ni nakunyo maji ya kutosha. Hili linasaidia mwili kupunguza hatari ya magonjwa na kudumisha utendaji mzuri wa viyungo vyote. Zaidi ya yote ninapendelea kuwa na mpangilio wa kila siku unaowajumuisha kazi, lishe, mazoezi na mapumuziko. Hili linasaidia mwili na akili kushirikiana kwa uraisi na kufanya niwe wahali bora ya kimwili na kiakili. Kila hatua ninayoichukua inahakikisha afya yangu inadumu mwili unakua na nguvu na akili inabaki makini na yenye utulivu.